Kinywaji ninacho penda kunywa asubuhi ni chai ya maziwa. Asubuhi kwangu ni mwanzo mpya wa siku na chai ya maziwa hunisaidia kuanza siku yangu kwa utulivu na nguvu. Harufu ya chai inapochemshwa na latha ya maziwa hunipa hisia ya faraja na kunifanya nijisikie tayari kukubaliana na shuguli za siku. Mara nyingi hunipa muda wa kutafakari na kupanga siku yangu kabla sijaanza majukumu yangu. Napenda chai ya maziwa kwa sababu hunipa nguvu ya taratibu bila kunifanya nijisikie mchangamko kupita kiasi. Inanisaidia kuamka vizuri, kuondoa usingizi na kuamsha akili yangu. Nikiwa na kikombe cha chai asubuhi najiskia makini zaidi na tayari kufanya kazi au masomo pia ni kinywaji ambacho tumbo langu hulipokea vizuri hasaa nikilinganishwa na vinywaji vingine vyenye nguvu sana. Kama kahawa, kali. Zaidi ya chai ya maziwa, kuna nyakati ambapo, napenda kunywa uji wa nafaka asubuhi. Uji hunipa nguvu ya muda mrefu na hunifanya nijisike nimeshiba kwa muda mrefu ninauona uji kama kinywaji chenye afya ambacho hunipa nishati na kunisaidia kuanza siku bila haraka. Wakati mwingine hasaa nikihitaji kitu chepesi hunywa maziwa ya moto au maji ya uvuguvugu ili kuamsha mwili wangu pole pole. Kinywaji cha asubuhi pia kina umuhimu wa kihisia kwangu. Ni muda ambao mara nyingi huhusishwa na familia utulivu na maandalizi ya siku. Nakumbuka asubuhi tulipokuwa tukikaa pamoja nyumbani tukinywa chai kabla ya kila mtu kuanza shuguli zake. Hivyo, kinywaji cha asubuhi si kwa ajili ya afya pekee bali pia ni sehemu ya kumbukumbu na utamaduni wangu. Kwa ujumla, napendelea chai ya maziwa kama kinywaji changu cha asubuhi kwa sababu hunipa mchanganyiko mzuri wa faraja, nguvu na utulivu. Hata hivyo, huchagua kinywaji changu kulingana na hali ya siku, muda niliolala na mahitaji ya mwili wangu. Ninaamini kuwa kuanza siku na kinywaji unachokipenda huchangia sana kuwa na siku yenye mafanikio na hali nzuri ya kimaisha.

Ndiyo napenda kuogelea ingawa sifanyi mara nyingi kadri ningependa. Kuogelea ni moja ya shughuli ninazoziona kuwa za kufurahisha na zenye manufaa makubwa kwa afya ya mwili na akili. Ninapokuwa ndani ya maji, hujisikia huru na mtulivu, kana kwamba mawazo yote mazito yanaondoka kwa muda. Maji hunipa hali ya utulivu ambayo si rahisi kuipata katika shughuli nyingine nyingi. Napenda kuogelea kwa sababu ni mazoezi ya mwili mzima. Huimarisha misuli, hunisaidia kupumua vizuri na huongeza nguvu bila kuuchosha mwili kupita kiasi. Tofauti na mazoezi mengine, kuogelea haina msukumo mkubwa kwenye viungo. Hivyo huifanya iwe salama na nzuri kwa afya kwa ujumla. Baada ya kuogelea, mara nyingi hujisikia nimepumzika lakini pia nikiwa na nguvu mpya. Pia napenda mazingira yanayohusiana na kuogelea, kama vile bwawa au bahari. Sauti ya maji upepo na mwanga wajua huchangia kunipa hisia ya amani. Ikiwa ni baharini, nafurahia kuona mawimbi na kusikia sauti ya maji ikigonga ufukwe. Mazingira haya hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunifanya nijisikie karibu zaidi na asili. Hata hivyo, kuna nyakati ambapo siogelei, labda kutokana na ukosefu wa muda au mazingira yanayofaa. Pia, huwa makini na usalama. Hasa ninapokuwa sehemu, nisiyoifahamu vizuri. Napenda kuogelea mahali palipo salama na panapokuwa na watu wengi au waangalizi wa kutosha. Usalama kwangu ni jambo la msingi, hata kama ninaipenda sana shughuli hiyo. Kwa ujumla, napenda kuogelea kwa sababu hunipa mchanganyiko wa afya, furaha na utulivu wa akili. Ni shughuli ambayo hunisaidia kujitunza kimwili na kihisia. Ingawa sifanyi kila mara, ninaiweka kama mojawapo ya mambo ninayopenda, kufanya ninapopata nafasi. Kwa sababu inanifanya nijisikie vizuri na kunipa mtazamo chanya zaidi kwa maisha.

Mchezo ambao ningependa kujaribu ni mchezo wa Parachuting au Skydiving. Ingawa sijawahi kujaribu bado nimesikia mambo mengi mazuri kuhusu uzoefu huoa na naamini ungekua jambo la kipekee na la kusisimua sana kuanguka kutoka juu ya anga na kuona dunia kutoka juu kungeletea hisia ya uhuru mkubwa na msisimko wa kipekee. Napenda wazo la changamoto hii kwa sababu sio tu nifuraha bali pia hunifunza kukabiliana na hofu na kuamini uwezo wangu. Pia napenda kujaribu mchezo huu kwa sababu unachanganya nguvu za mwili na akili. Unahitaji umakini mkubwa kufanya maamuzi ya haraka na kudhibiti mwili wakati wa kuruka na kupaa. Ni tofauti sana na michezo ya kawaida ninayo icheza kila siku na nadhani changamoto hiyo ingenifundisha ujasiri na ustadi mpya. Pia ninge penda kuonamaandari ya dunia kutoka juu, jinsi mabwawa, milima na mji inavyoonekana kama picha kutoka anga. Ni kitu ambacho huwezi kuona mara nyingi kwa maisha ya kawaida. Zaidi ya skydiving, napenda pia kucheza mingine ya kisasa yenye msisimko kama bunge, kama rock climbing. Yote haya hunisaidia kupima mipaka yangu, kushinda hofu na kuwa na furaha ya kipekee. Napenda michezo hii kwasababu sio tu burudani, bali pia ni njia ya kujijenga imani na kujifunza ustadi wa mwili na akili. Hata hivyo, ninaelewa umuhimu wa usalama. Kabla ya kujaribu mchezo huu ningehakikisha kuwa nina vifaa sahihi mafunzo ya kutosha na muongozo kutoka kwa wataalam. Hii ni umuhimu ili kufurahia mchezo bila hatari kubwa. Kuwa makini ni sehemu ya kujifunza na kufurahia michezo ya kisasa. Kwa ujumla, ningependa kujaribu parachuting au michezo mingine ya msisimuko kwa sababu ni changamoto. Huongeza ujasiri na ni uzoefu wa kipekee wa maisha. Ingawa ni kitu kipya na cha kukusisimua, ninaona ni fursa nzuri ya kujifunza, kufurahia na kuondoa hufo kidogo kwa njia ya furaha. Ni moja ya mambo nilio panga kujaribu siku moja. Na naamini itakuwa kumbukumbu ya maisha ambayo sitaweza kusahau.

Napenda kusoma vitabu vya aina mbalimbali, lakini zaidi napendelea vitabu vya hadithi za mafumbo. Maendeleo binafsi na sayansi ya kijamii. Kwa upande wa vitabu vya mafumbo, napenda jinsi vinavyonifanyia kazi akili. Kusoma hadithi zenye mafumbo au siri, kunanifanya nijisikie kuwa mwanahabari wa kidijitali anayefuatilia alama na ushahidi. Huku nikijaribu kutabiri matokeo. Ni aina ya burudani inayochanganya msisimko na changamoto ya akili. Na kila wakati ninapomaliza kitabu hiki hujihisi fahari kwa kuelewa kilichokuwa kinafichwa. Pia napenda vitabu vya maendeleo binafsi. Hivi vitabu hunipa mwongozo wa jinsi ya kuboresha maisha yangu. Tabia na ustadi wa kijamii na kitaaluma. Vinanifundisha umuhimu wa nidhamu, mpangilio na jinsi ya kushughulikia changamoto kwa njia bora. Hivi vitabu huchangia si tu maarifa bali pia huchochea motisha yangu ya kila siku. Napenda kutumia hoja na mbinu zinazotolewa katika vitabu hivi katika maisha yangu ya kila siku. Zaidi ya hayo, napenda kusoma vitabu vya sayansi ya kijamii na historia. Vinanipa fursa ya kuelewa jamii watu na historia yao pamoja na sababu zinazoathiri tabia na maamuzi ya binadamu. Kusoma vitabu hivi huchangia ufahamu wangu wa dunia. Kunifanya niwe mtu mwenye mtazamo mpana na kunisaidia kuelewa vizuri hali na migongano ya sasa ya kijamii. Kwa upande mwingine, mara nyingine napenda pia kusoma vitabu vya riwaya na fasihi. Hasa zile zinazochunguza hisia za binadamu, uhusiano na changamoto za maisha. Vitabu hivi hunifundisha jinsi ya kuelewa wengine, huruma na ustadi wa kifikra na kihisia. Ni njia ya kupumzika na kuingiza akili yangu katika dunia nyingine. Huko nikijifunza mambo mapya. Kwa ujumla, napenda kusoma vitabu vinavyonifundisha.

Nasasisha vifaa vyangu mara kwa mara. Ingawa mara kwa mara ni kwa kiwango cha mpangilio kulingana na aina ya vifaa na mahitaji yake. Kwa mfano, simu, kompyuta na vidonge vyangu husasishwa mara nyingi, mara tu programu au mfumo mpya unapotolewa. Au angalau kila mwezi ili kuhakikisha vinabaki salama na vinavyofanya kazi vizuri. Nasasisha vifaa vyangu kwa sababu ni muhimu kwa usalama, utendaji na kuhakikisha kwamba siwezi kosa taarifa muhimu au kazi. Kwa kawaida, nianze kwa kusasisha programu na mfumo wa uendeshaji mara tu, nitakapopokea taarifa au notisi ya sasisho. Hii ni muhimu sana kwa vifaa vya kidigitali. Kwani mara nyingi sasisho linaondoa kasoro au hatari za usalama ambazo zingemwezesha mwizi wa kidigitali kuingilia kifaa. Pia msasisho kwa sababu baadhi ya programu haziwezi kufanya kazi vizuri ikiwa hazijasasishwa kwa toleo la hivi karibuni. Vilevile mara nyingine hufanyika sasisho kubwa ambapo mfumo mzima wa kifaa au programu unabadilishwa kwa kiwango kikubwa. Katika nyakati hizi, hufanya nakala za data yangu kuanza ili kuepuka kupoteza faili muhimu. Napenda kuchukua tahadhari kabla ya kusasisha. Kwani wakati mwengine sasisho linaweza kuathiri baadhi ya vipengele vya kifaa. Hii hunisaidia kueka vifaa vyangu katika hali nzuri na kufanya kazi bila usumbufu. Zaidi ya sasisho za programu. Pia nasasisha vifaa vyangu kwa kujenga tabia ya kuchunguza mashine au betri. Kufuta programu zisizohitajika na kuhakikisha kuwa. Sehemu za vifaa haziwezi kuharibika kwa muda mfupi. Kwa mfano, kompyuta hufanya kazi vizuri ikiwa hard drive na memory vinadumishwa vizuri. Na simu hufanya kazi vizuri ikiwa haina programu zisizohitajika. Kwa ujumla, nasasisha vifaa vyangu mara kwa mara kulingana na sasisho zinaotolwa hali ya kifaa na mahitaji yangu binafsi nafahamu kuwa kusasisa ni muhimu kwa afya ya kifaa utendaji bora na usalama wa data. Kwa hiyo, nitabea yangu ya kila mwezi na kila, nitakapopokea taarifa muhimu kuhakikisha, vifaa vyangu vinafanya kazi vizuri na vinanisaidia kufanya kazi kwa ufanisi.

Ndiyo mara nyingi naye napenda kuweka picha zangu mitandaoni laini napendelea kufanya hivo kwa tahathari na kwa uangalifu mkubwa. Kwa sasa, ni muhimu sana kuzingatia usalama na faraga wakati wa kutumia mitandao ya kijamii au kushiriki picha. Napendelea kuweka picha ambazo si hatari kwa usalama wangu. Ambazo hazionyeshi taarifa binafsi kama anwani, namba za simu au mahali ninapoishi. Hii ni njia ya kuhakikisha kuwa na furahia kushirikiana na marafiki au familia bila kuweka hatari. Sababu nyingine kwa nini napenda kuweka picha mtandaoni ni kushiriki nyakati muhimu au furaha zangu na watu ambao sina nafasi ya kukutana na mara kwa mara. Kwa mfano, wakati ninaenda kwenye hafla tamasha au likizo, napenda kuchukua picha nzuri na kuziweka ili wenzangu na familia wapate kuona kile nilicho kuwanacho furahia. Picha hizi huchangia kushirikiana, hisia na kumbukumbu, na hufanya mahusiano ya mbali kuwa karibu zaidi. Hata hivyo, napendelea kuweka picha zenye maadili mazuri na ambazo hazina dhahiri za kejeli au kashfa. Napenda pia kuhakikisha kwamba picha zangu haziingili haki au faraga za wengine. Kwani hilo ni jambo muhimu sana linapokuja swala la mtandao. Mara nyingine, napenda kutumia mipangilio ya faraga ili kuthibiti ni nani anayeweza kuona picha zangu, ili niwe na uthibiti juu ya maudhui ninayoshiriki. Zaidi ya hayo, kuweka picha mtandaoni pia ni njia ya kuonyesha ubunifu wangu. Napenda kupiga picha ambazo zinaonyesha, maandhari, rangi nzuri au tabasamu la furaha. Picha hizi si tu kumbukumbu bali pia ni njia ya kujieleza na kushirikisha sehemu ndogo ya maisha yangu kwa njia ya ubunifu. Kwa ujumla, napenda kuweka picha zangu mtandaoni lakini kwa uangalifu mkubwa. Ni njia ya kushirikiana na wengine, kuunda kumbukumbu na kuonyesha ubunifu. Hata hivyo, napendelea kuhakikisha usalama, faraga na maadili mara zote ninapofanya hivyo. Kwani muhimu kuwa makini mtandaoni ili kufurahia uzoefu bila hatari yoyote.

Kwa maoni yangu, napendelea kufanya kazi vizuri zaidi asubuhi. Hasa baada ya kuamka na kupata usingizi wa kutosha. Asubuhi akili yangu iko makini zaidi. Nikiwa na nguvu na umakini wa kuzingatia kazi bila usumbufu mwingi. Hii ni wakati ambapo napata mtazamo safi wa kufanya kazi. Kupanga ratiba na kukamilisha majukumu yanayohitaji ufahamu na umakini mkubwa. Mara nyingi napanga kazi ngumu za siku kwanza asubuhi. Kwani wakati huu nipo makini zaidi na si rahisi kuchoka haraka. Sababu nyingine ni kwamba, asubuhi huwa na utulivu, hali ya kimawazo na kimwili ni bora. Na mara nyingi, hakuna kelele au usumbufu mkubwa. Watu wengi, bado hawajaanza, shughuli zao, kikamilifu. Hivyo hutoa mazingira mazuri ya umakini na utendaji bora. Napenda kutumia muda huu, kutatua changamoto, kufanya maamuzi muhimu au kusoma na kujifunza mambo mapya. Hata hivyo, kuna wakati napenda kufanya kazi vizuri pia mchana. Hasa katika kazi ambazo ni za ubunifu au zinazohitaji mawazo mapya. Baada ya chakula cha mchana, napata nguvu mpya na wakati mwingine, wazo jipya linaweza kujitokeza. Wakati wa mchana, napenda kushirikiana na wenzangu au kushugulikia kazi ambazo zinahitaji ushirikiano. Kwani akili, bado ipo makini na mwili haujachoka sana. Usiku kwa upande mwingine, si wakati wangu bora wa kazi ngumu. Ingawa napenda kutumia wakati huo kwa shughuli tulivu kama kusoma au kupanga ratiba ya kesho. Siku akili inaweza kuwa na mawazo mengi yanayopigana na mara nyingine huchosha haraka. Hivyo si rahisi kufanya kazi zinazohitaji umakini mkubwa. Kwa ujumla, napenda kufanya kazi ngumu na muhimu zaidi asubuhi kwa sababu akili iko makini, mwili umepumzika, na mazingira ni tulivu. Mchana ni wakati mzuri kwa kazi za ubunifu au kushirikiana. Huku usiku ukihifadhiwa kwa mapumziko au shughuli za kutuliza akili. Kupanga kazi kulingana na wakati wa siku kunasaidia sana kuongeza ufanisi na kufanya kila siku kwa yenye tija na afya ya akili.

Napenda kucheza mpira wa miguu. Kwa sababu ni mchezo unaochanganya burudani, mazoezi ya mwili na ushirikiano wa timu. Tangu nikiwa mdogo. Mpira wa miguu umekuwa sehemu ya maisha yangu. Iwe ni kucheza na marafiki, mtaani, shuleni au hata kutazama. Au hata kutazama. Mchezo huu hunipa furaha ya kipekee kwa sababu hunifanya nijisikie huru, mwenye nguvu na mwenye shauku ya kushinda kwa juhudi za pamoja. Napenda mpira wa miguu kwa sababu hunifundisha nidhamu na ushirikiano. Kila mchezaji ana nafasi yake na jukumu lake na mafanikio ya timu hutegemea jinsi kila mtu anavyoshirikiana. Ninapocheza, hujifunza kusikiliza mwenzangu. Kutoa msaada na pia kuwaheshimu wapinzani. Haya ni mafunzo ambayo hayabaki uwanjani tu bali hunisaidia pia katika maisha ya kila siku na hata kazini. Zaidi ya hayo, mpira wa miguu ni njia nzuri ya kufanya mazoezi, kukimbia, kupiga pasi na kufuatilia mpira husaidia kuimarisha afya ya moyo kuongeza nguvu za mwili na kupunguza msongo wa mawazo. Baada ya kucheza, mara nyingi hujisikia nimechoka lakini nikiwa na furaha na utulivu wa akili. Ni aina ya uchovu mzuri unaonifanya nijisikie hai. Pia napenda mazingira yanayozunguka mchezo huu. Kukutana na marafiki, kucheka kushindana kwa heshima na kusherehekea ushindi pamoja. Ni mambo yanayofanya mpira wa miguu uwe wa kipekee. Hata pale tunaposhindwa, tunajifunza kuvumilia na kuendelea mbele. Mchezo hunijenga kisaikolojia na kunifanya niwe na roho ya ushindani yenye afya. Kwa ujumla, napenda kucheza mpira wa miguu kwa sababu ni zaidi ya mchezo ni njia ya kuburudisha, kujenga afya na kujifunza maadili muhimu kama ushirikiano, uvumilivu na nidhamu. Ni mchezo ninaoufanya kwa furaha na ninaoendelea kuupenda. Kwa sababu hunifanya nijiskie mwenye nguvu furaha na kuunganishwa na wengine.

Jambo la dini ambalo ni muhimu sana kwangu ni imani na maadili. Imani ni msingi wa maisha yange ya kila siku kwani huniongeza katika kufanya maamuzi sahihi kushugulika na changamoto na kuishi maisha yenye heshima na uwajibikaji. Imani hunipa nguvu ya kushikilia kile ambacho ni sahihi hata pale ambapo hayapo rahisi na hunisaidia kuwa na mtazamo chanya. Katika hali za maisha. Zaidi ya imani, madili ya dini ni jambo muhimu kwangu. Dini hunifundisha umuhimu wa kuhesabu wengine. Kuwa mwaminifu kusaidia waliodhaifu na kuishi kwa uwaadili. Haya sio maadili tu ya kidini bali pia ni mwongozo wa kijamii na kibinafsi. Kila siku ninajaribu kuyafuata katika maamuzi madogo na makubwa ili maisha yangu yawe na maana na ya amani. Pia maombi na tafakari ni sehemu nyingine muhimu ya dini kwangu. Kupitia maombi ninaweza kuungana na Mungu, kuomba msaada na kupata amani ya ndani. Kutafakari hunisaidia kutafakari maisha yangu, kushugulikia hisia zangu na kupanga njia bora ya kusonga mbele. Ni wakati ambapo nafikiria kwa kina juu ya maadili, malengo na jinsi ya kusaidia wengine. Zaidi ya hilo, dini pia hunifundisha msamaha na upendo kwa wengine. Hii ni muhimu kwa sababu inasaidia kuondoa chuki, hasira na kuzalisha amani katika maisha yangu na uhusiano na wengine. Kujifunza kusamehe na kupenda wengine, kunachangia afya ya kiakili na ya kihisia na kunafanya maisha yangu ya kila siku kuwa yenye furaha zaidi. Kwa ujumla, jambo la dini ambalo ni muhimu kwangu ni imani, maadili, maombi, tafakari na msamaha. Haya yote hunisaidia kuwa mtu bora, kuishi maisha yenye, maana na kushugulika na changamoto kwa mtazamo chanya. Dini ni mwongozo wangu wa kila siku. Si tu kwa kuwa ni jambo la kiroho bali pia ni njia ya kufanikisha maisha mazuri na yenye manufaa kwa wengine.

Kujilinda kutoka vitisho vya mtandao ni jambo ambalo linahitaji tahadhari, uangalifu na mbinu mbali mbali. Kwa sababu mtandao ni mahali ambapo habari nyingi huchanganyika na si zote ni salama. Kwanza kabisa nina hakikisha kuwa natumia nywila za siri na zisizo rahisi kukisia kwa akaunti zangu zote za mtandao. Ywila hizi husaidia kulinda taarifa zangu binafsi na kuepuka mtu yeyote asiye idhinishwa kupata akaunti zangu. Pia mara nyingi hubadilisha ywila kwa vipindi vya muda hili kuongeza usalama. Zaidi ya hilo ninazingatia kuchagua taarifa zinazo shiriki mtandaoni. Sijawai kueka tarifa za kibinafsi kwa namba ya simu, anwani au tarifa za kifedha ambazo zinaweza kutumika vibaya. Hii ni muhimu sana kwa sababu vitisho vya mtandao mara nyingi hutumia taarifa hizi kujaribu kudanganya au kudukia akaunti. Ninaposhirikisha picha au taarifa, hufanya hivo kwa uangalifu na mara nyingi kwa watu au makundi inayoyajua au kuamini. Pili, ninatumia programu na antivirus alama kwenye vifaa vyangu ili kulinda dhidi ya virusi au programu hatarishi zinazoweza kuharibu data yangu. Programu hizi hufuatilia kila kitu kinachojaribu, kuingilia kifacha changu na kunipa arifa haraka hivyo kunisaidia kuchukua hatua mara moja. Zaidi ya mbinu za kiteknolojia, ninajifunza pia kutambua vitisho vya mtandao. Hii inahusisha kutofungua barua pepe zinazo eleweka linki zisizo salamu au ujumbe unaotaka taarifa binafsi haraka. Mara nyingi vitisho hivi hujaribu kuchochea hofu au shinikizo na ninajua kuwa kubonyeza bila kufikiria kunaweza kuleta matatizo makubwa. Kujua aina hizi za vitisho hufanya niwe makini na kudhibiti hatari. Zaidi ya haya yote, ninahitaji kushirikiana na wengine kuhusu salama kwa mtandao. Kwa mfano, familia na marafiki hupatiwa ushauri kuhusu mbinu salama na mara nyingine tunashirikiana ili kuzuia au kuripoti vitisho tunapokutana navyo. Hii husaidia si tu kulinda data yangu, bali pia kulinda wengine na kuunda mazingira salama ya mtandao. Kwa ujumla, kujilinda kutoka vitisho vya mtandao ni mchanganyiko wa kutumia nywila salama, kufahamu taarifa zinazoshiriki, kutumia programu za usalama, kutambua vitisho vya mtandao na kushirikiana na wengine. Hii hufanya maisha yangu mtandaoni kuwa salama zaidi. Kunisaidia kuepuka matatizo na kunipa uhakika wa kutumia teknolojia kwa njia yenye manufaa na yenye furaha.

Ndiyo, napenda asali sana. Asali ni chakula chenye ladha tamu ya asili na pia kina faida nyingi kiafya. Jambo linalonifanya nikithamini zaidi. Tangu nikiwa mdogo, nimezoea kutumia asali katika vinywaji kama chai au maziwa. Na pia wakati mwingine, kama tiba ya asili, ninapokuwa nahisi koo linauma au mwili umechoka. Ladha yake laini na harufu yake hunipa hisia ya faraja na utulivu. Napenda asali kwa sababu ni mbadala mzuri wa sukari ya kawaida. Ninapo jaribu kupunguza matumizi ya sukari. Asali hunisaidia kupata utamu wa asali bila kujiskia vibaya. Pia unipa nguvu kwa haraka. Hasa asubuhi au ninapo kuwa nimechoka. Watu wengine huamini kuwa asali ina uwezo wa kuimarisha kinga ya mwili na kwa kiasi fulani. Nimehisi kwa kuitumia kwa wastani hunisaidia kujisikia mwenye afya bora. Zaidi ya faida ya za kiafya, asali pia hunivutia kwa sababu ya matumizi yake mingi. Inaweza kutumika katika vinywaji, vyakula au hata kuchanganywa na dawa za asili. Wakati mwingine, napenda kuichanganya na limau au tangawizi, hasa wakati wa baridi au ninapo hitaji kujituliza. Mchanganyiko huu hinipa joto la mwili na hunifanya nijisikie vizuri. Asali pia ina umuhimu wa kitamaduni na kihisia kwangu. Inahusishwa na afya, uzima na maisha ya asili. Inafanya nifikirie kuhusu mazingira, nyuki, na umuhimu wa kulinda asali ili kuendelea kupata bidhaa kama asali. Hii hunifanya nitambue jinsi vitu vya asili, vilivyo na mchango mkubwa katika maisha ya binadamu. Kwa ujumla, penda asali kwa sababu ya ladha yake, faida zake kiafya na maana yake ya asili. Ninaitumia kwa kiasi, nikijua kuwa, hata vitu vya asili, vinahitaji usawa. Asali ni mojawapo ya vyakula ninavyo vipenda na ninavyo thamini katika maisha yangu ya kila siku.